Ndiyo nimefuga kuku. Kuku ni aina ya ndege. Ambao tunafuga nyumbani. Kuku hunipa mayai. Nimefuga kuku mia moja. Kuku za kienyeji. Na kuku wamenisaidia sana. Ninaweza kujikimu kimaisha kwa sababu ya kuku. Kuku hawa unipa mayaye. Ninaweza kuuza mayai. Ninapata pesa. Pia nauza kuku iwe nyama. Nauza kuku alafu napata nyama pia. Na nikiamua kuuza kuku zangu zote ninapata pesa nyingi sana. Kwa hivyo unapata nikiwa na shida ama nimefinyika mahali. Nakimbilia kuku. Nauza alafu ninasaidika. Kwa hivyo kuku wamenisaidia. Kuku ni ndege ambao nimefuga nyumbani.

Mimi ninapendelea kuvaa ndevu kwa sababu nikivaa ndevu ninaonekana mtu mzima, mtu mwenye akili. Tena kuvaa ndevu inanifanya niwe na nikae vizuri na inafanya pia nikae na nakaa kwa style fulani. Kwa hivyo ninapendelea kuvaa ndevu kuliko kunyoa.

Ndio, ninapenda kupiga chombo cha muziki ambacho ni gitaa. Ninapenda kupiga gitaa na piano. Ninapenda hivi vyombo kwa sababu ninakuwa na ile marifa, ninakuwa na mbunifu kwa sababu gita huwezi cheza tu hivyo. Lazima ukuwe na vifaa fulani, ukuwe na kuna venye, ikona sheria zake, kwa hivyo unafaa kufuata sheria. Pia napenda kupiga vyombo vya muziki kwa sababu inafanya nifurahi sana, inasaidia akili yangu kutulia, nikipiga hivi vyombo najiburudisha. Na zaidi ya hayo yote ninapiga hivi vyombo ili kusifu Mungu. Mara nyingi huwa ninapiga hivi vyombo kanisani kusifu Maulana.

Maktabani mimi huenda mara tatu kwa wiki. Maktabani ni mzuri kwangu kwa sababu, ninaenda kusoma, ninaenda kujifunza vitu vipya. Na hivyo kuenda mara tatu kwa wiki ninaweza kupata maarifa zaidi na huko pia ninaleta vitabu nikitoka huko maktabani kuna vitabu naandikisha ninapewa nakuja kusoma pia nyumbani. Kwa hivyo unapata naenda maktabani mara tatu lakini kusoma ninasoma sana nyumbani. Maktabani pia nikienda ni kuzuri kwa sababu kumetulia, hakuna kelele huko, kila mtu ametulia, anasoma, ako kwa kazi yake ya kusoma. Na ninapenda huko, ninaenda mara tatu na ningependa kwenda kuongeza ikue mara kama nne. Kwa sababu nikienda hata saa moja huko, ninaweza kupata maarifa mingi zaidi kuliko hiyo saa moja nikekua nyumbani. Kwa sababu nyumbani, naweza jipata nimefanya kazi ingine, lakini nikiwa maktabani, kazi yangu ni kusoma tu. Kwa hivyo maktabani, mimi huenda mara tatu kwa wiki.

Simu yangu ninacharge kutegemea venye nimetumia kwa hiyo siku. Unapata nikitumia sana kuingia mtandaoni na kuangalia video. Unapata ninacharge marambili kwa siku. Lakini hile siku situmi sana uanacharge maramoja usiku pekeake.

Rangi inayo nipendeza zaidi ni rangi nyeupe. Rangi nyeupe napenda kwa sababu inaashiria upendo, inaashiria mambo mapya. Nikiona rangi nyeupe ninaona upya. Napenda rangi nyeupe kwa sababu ninaona pia ni rangi ya amani. Ni rangi amani na nguo zangu nyingi ambazo nikonazo ni nyeupe na ata ukuta kwa nyumba yangu nimepaka rangi nyeupe. Kwa hivyo ninapenda rangi nyeupe.

Mafanikio ya timu, tunasherehekea na marafiki zangu, tunaitisha vinywaji, tunafurahia, halafu tunaweka muziki. Muziki ni kitu cha kwanza, ambacho lazima tuweke muziki, tufurahie, tuimbe, tucheke, tukinywa vinywaji. Kwa hivyo tunasherehekea na marafiki zangu kwa kuimba, kucheza muziki, kunywa vinywaji, na tunasherehekea hivyo, tunafurahia na tunaunda kumbukumbu.

Ndio, mimi nina weka picha zangu mtandaoni. Wakati mwingi ninaweka mtandaoni wa Facebook na Instagram. Nikipiga picha nzuri, natafuta ile picha nzuri kabisa. Ile nimependeza, nimevaa vizuri, na upost pale, na upige na naiweka pale. Marafiki zangu pia wana niambia na kaa vizuri, na nikweli na kaa vizuri. kWa hivyo ninaweka picha zangu mtandaoni.

Ndiyo, mimi natumia video kwa mawasiliano kwa sababu video ninaweza kuona tukio likifanyika. Ninaweza pia kusoma, ninaie mpigia simu, ninaweza kuangalia uso wake, unakaaje, akona furaa, anafuraa. Na pia kutumia video kwa mawasiliano inafanya nisi ya kwamba nikunaye karibu. Kwa hivyo video kwa masiliano ni kuzuri inafanya ya kwamba unaisi ya kwamba ukona mweza ko karibu kwa sababu mnaonana hana kwa hana.

Ndiyo, mimi ni mtu wa ubunifu. Mimi ni mbunifu kwa sababu. Kupata ubunifu kwangu, ninafaa nifanye utafiti. Nafanya utafiti, ninasoma vitabu, ninafuata wale ambao wamefanya vizuri kwangu, na wale ningependa kujifunza kwao. Kwa hivyo unapata ya kwamba ninakuwa mbunifu kwa sababu ya kusoma vitabu, ya kufanya utafiti sana. Na kufuata wale ambao wako mbele yangu.

Ndiyo, mimi ninapenda kununua vitu kwa kutumia simu. Nikiwa na data, ninanunua tu vitu kwa kutumia simu. Ninapenda kwa sababu ni raisi. Sichukui muda wangu, kwenda dukani, hiyo uchovu yote, kuchomwa na jua. Kununua vitu kwa simu ni raisi sana. Naingia tu kwenye mtandao, naitisha, naletewa. Na ninalipia na imenisadia pia kwa sababu ninaweza ku muda wangu naweza kutumia vizuri. Ile muda ningeenda dukani ninatumia kufanya mambo mengine. Kwa hivyo ninapenda kununua vitu kwa kutumia simu.